Kuoga na maji ya moto hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu na kuondoa uchovu wa mwili. Wakati naoga najihisi nikitulia na akili yangu inapata nafasi ya kupumzika. Pia maji ya moto hunisaidia kupunguza maumivu ya misuli na kunifanya nijiskie freshi na tayari kuendelea na shughuli zingine. Kuoga na majia moto hunipa hisia ya utulivu na kunisaidia kuanza au kumaliza siku yangu nikiwa nimepumzika.

Ndio napenda kucheza na watoto kwa sababu huwa inaniletea furaha na sababu watoto wana roho safi, nguvu na uwezo wa kipekee. Wakati niko na hao, najisikia huru na naweza kusahau bugdha za kila siku. Pia kucheza na watoto hunisaidia kuelewa ulimwengu wao, kuwafunza maadili mema na kuwapa mda na umakini wanaohitaji. Njia nzuri ya kujenga uhusiano nzuri na kuwafanya wajisikie wanathaminiwa.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, napenda kupanga siku yangu mapema, naweka vipao mbele vya kazi, nagawanya majukumu, makubwa kuwa madogo, na kuweka malengo yanayoeleweka ili nijue ninafanya nini kwanza. Pia ninapunguza vitu vinavyo nivuruga kama matumizi ya simu bila mpangilio, na ninahakikisha nachukua mapumziko mafupi ili kuepuka uchovu.

Kwa upande wangu, napenda kusimamiwa lakini pia nina uwezo kusimamia inapohitajika. Napenda kusimamiwa kwa sababu hunipatia mweleko wa kazi, mweleko sahihi na kunisaidia kuboresha kazi yangu kupitia maoni na muongozo Hata hivyo, ninapopata nafasi ya kusimamia wengine, naifanya kwa heshima mawasiliano wazi na ushirikiano Nikihakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake.

Somo nililolipenda sana shuleni lilikuwa kiswahili kwa sababu lilinisaidia kujieleza vizuri kuwasiliana kwa ufasaha na kuelewa lugha yetu kwa undani zaidi Kupitia kiswahili nilijifunza kusoma kuandika na kuwasilisha mawazo yangu kwa njia iliyowazi na yenye mpangilio Somo hili pia lilinisaidia kwa kupata nafasi ya kuelewa fasihi, methali na hadithi ambazo zinafunza maadili na maisha kwa ujumla.

Wakati wa juakali napenda kutafuta njia za ku kupumzika na kujilinda dhi dhidi ya joto. Kwa hivyo mara nyingi napenda kukaa ndani mahali penye hewa safi au kivuli. Nikinywa majibaridi au sharubati ili kujiekafu. Freshi na kujizuia upungufu wa maji mwilini. Pia napenda kufanya shughuli nyepesi kama kusoma, kusikiliza muziki au kupumzika tu. Baada ya kazi nzito zinazoweza kuongeza uchovu.

Ndiyo napenda kupiga picha sababu hunipatia fursa ya kuhifadhi kumbukumbu muhimu na kufa kuna sana nyakati maalumu katika maisha yangu. Inanifanya niangalie vitu kwa jicho la ubunifu na kuthamani kuthamini maelezo madogo ambayo mara nyingi hupitwa. Pia napenda kupiga picha za mazingira, watu na matukio ya kawaida kwa sababu kila picha huwa na hadithi yake.

Kazini, moja ya mafanikio niliopata ni kuweza kufanya kazi kwa ufanisi na kufikia malengo niliyopewa kwa wakati. Nimeweza kuboresha namna ya kufanya kazi, kuwasiliana vizuri na timu, na kushugulikia majukumu yangu kwa uwajibikaji. Hii imenisaidia kupata uaminifu wa kisimamizi na wenzangu.

Ningependa kutembelea New Zealand. Nimeisikia kuwa ni nchi yenye mandhari ya kuvutia sana, milima mizuri maboa ya kuvutia na fursa za michezo za kusisimua. Ningependa kuona utamaduni wakipekee wa New Zealand watu wake wema na maisha ya amani na utulivu unaoonekana kwenye mazingira yao.

Napenda kuzingatia mawasiliano wazi na heshima kwa kila mtu ninapofanya kazi za ushirikiano na wengine. Nasikiliza maoni ya wenzangu, kushirikiana na kwa bidii na kuhakikisha kila mtu ana nafasi ya kutoa mchango wake. Pia napanga majukumu kwa uwazi na kufuatilia maendeleo ya kazi pamoja na team. Ili kila mtu ajue kinacho endelea.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki napenda kuchukua hatuwa ndogo muhimu kila siku kwanza napenda kutumia begi za kudumu badala ya zile za plastiki wakati wa shopping pia napendelea kutumia vyombo na vikombe vyangu binafsi badala ya zile za plastiki zinazo tumika mara moja.

Mfereji wa tivi ninaoupenda kufuata ni National Geographic. Kwa sababu ina elimu na burudani inayotolewa. Kwa mfano upata documentaries za wanyama, mazingira na sayansi ambazo unifundisha mambo mapya na kunipanua ufahamu wangu. Pia napenda kuwa na taarifa za kuvutia kuhusu nchi mbali mbali, utamaduni na maisha ya asili.

Ningependa kutembelea nchi ya New Zealand kwa sababu nimesikia kuwa ni nchi yenye mandhari ya kuvutia sana, milima mizuri, mabawa ya kuvutia na fursa za michezo ya kusisimua kama bunjee jumping na scenic drives. Pia ningependa kuona utamaduni wa kipekee wa New Zealand, watu wake wema na maisha ya amani na utulivu ulioonekana kwa mazingira yao. Kutembelea New Zealand kungekuwa na fursa ya kujifunza mambo mapya kupumzika na kufurahia uzuri wa asili ambao hupatikani kwa kila mahali.

Napenda kuchora na kupaka rangi kwa sababu kunanisaidia kujieleza kihisia na kibunifu. Hii ni njia nzuri ya kuondoa bugutha na kuunda kitu chenye uzuri kwa macho na akili Pia kuchora na kupaka rangi kuna nifundisha subira, umakini na maelezo madogo na kunisaidia kuongeza ubunifu wangu katika kazi na maisha ya kila siku.

Mwandishi ninayependa ni Ken Walibora na kitabu chake ninachokipenda sana kidagaa kimemuozea. Napenda kitabu hiki kwa sababu kinaelezea maisha watu wa kawaida kwa njia ya kuvutia na yenye mafundisha mazuri. Hadithi yake ni yenye nguvu inagusa moyo na kunifundisha thamani za maisha, ujasiri na upendo wa familia. Zaidi ya hayo, mtundo wa wandishi wa Ken Walibora ni mzuri sana. Maneno yake yanapangwa kwa wangilifu na hadithi inasomwa kwa urahisi huku ikibaki yenye maana. Kidagaa kimemuozea ni kitabu kinacho, ninacho kipenda kwa sababu. Kinachanganya burudani, elimu na mafundisho ya maisha kwa ustadi mkubwa.

Napenda kusheherekea mafa mafanikio ya timu kwa njia ya pomoja na furaha. Mara nyingi tunapanga sherehe ndogo na kufurahia mafanikio kama keki kidogo. Au hata kushukuru kwa maneno ya barua pepe. Hii hunisaidia kuonesha kuthamini mchango wa kila mtu. Pia tunapenda kutumia nafasi hizi kushiriki mafanikio yetu kaa kwa wenzetu wengine. Kuimarisha morale ya timu na kuhamasisha kila mtu kuendelea na kufanya kazi kwa bidii.

Napenda kuchukua hatua ndogo za kila siku zinazosaidia katika kulinda mazingira kwa mfano napunguza matumizi ya plastiki. Natumia vyombo vinavyoweza kutumika tena na kuchagua bidhaa rafiki kwa mazingira. Pia napanda miti pale panapowezekana na kushiriki katika shuguli za usafi ya mazingira.